Hapana sipendi baisikeli ingawa watu wengi wanaiona kama shughuli ya kufurahisha na yenye manufaa kiafya kwangu mimi si jambo linalonivutia sana. Kwanza kabisa ninaona kuendesha baisikeli kunahitaji nguvu nyingi za mwili na mara nyingi nachoka haraka. Hasa nikilazimika kupanda vilima au kuendesha kwa muda mrefu Hilo hunifanya nisifurahie safari bali nihisi kama ni kazi ngumu badala ya burudani Pia sipendi sana hatari zinazoweza kujitokeza wakati wa kuendesha baiskeli barabarani katika maeneo mengi hasa yenye magari mengi Waendesha baiskeli wako kwenye hatari ya ajali Hali hii hunifanya nijisikie mwenye wasiwasi na kukosa amani ya akili Mimi hupendelea usafiri unaonipa usalama zaidi na kunifanya nijisikie huru bila hofu ya kuumia sababu nyingine ni kwamba sipendi sana juu jua kali au mvua ambavyo mara nyingi huathiri waendesha baiskeli kuendesha baisikeli chini ya jua kali kunaweza kuchosha na kusababisha kutokwa kwa jasho jingi sana. Zaidi ya hayo napendelea njia nyingine za kutumia muda wa mapumziko. Badala ya kuendesha baisikeli napenda kutembea kwa utulivu, kusoma vitabu, kusikiliza mziki na pia kutumia njia mbali mbali za usafiri kama usafiri wa uma.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Lionel Messi. Ninampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye kipaji cha hali ya juu sana. Lakini pia ni mnyenyekevu na mwenye nidhamu. Uchezaji wake unaonyesha akili, ubunifu na bidii kubwa, si nguvu tu. Amemefanikiwa kushinda mataji mengi na bado anaendelea kuwa mfano mzuri kwa wachezaji na kwa vijana pia Zaidi ya yote anacheza kwa moyo na anaonyesha mapenzi ya kweli kwa mchezo wa mpira wa mguu Kwa hivo yeye ndiye mchezaji ambaye nampenda na huwa ninamtazama kila wakati na kutazama michezo yake katika runinga mbali mbali.

Hapana, sipendi kuvaa kofia. Kwa maoni yangu binafsi, kuvaa kofia hunifanya nijisikie kama nimebanwa na siko huru kabisa. Mara nyingi nahisi joto linaloongezeka kichwani hasa wakati wa jua kali. Jambu ambalo hunifanya nisistarehe. Badala ya kunilinda kofia hunifanya nihisi usumbufu na kukata kiondoa haraka Pia sipendi kwa sababu kofia huathiri mpangilio wa nywele zangu na wakati mwingine hunifanya nionekane sivyo nilivyotarajia Kuna aina za kofia mbazo si rahisi kuvaa kwa muda mbrefu hasa kama ni nzito au zimebana Hali hi hunifanya nione kuvaa kofia kama jambo lisilo la lazima kwangu. Zaidi ya hayo si mara zote kofia huendana na mavazi ninayopenda kuvaa. Mimi hupendelea kuvaa kwa urahisi na kwa mtindo unaonifanya ni jisikie huru na kujiamini. Kwa hiyo mara nyingi nachagua kutotumia kofia kabisa na badala yake kutumia njia nyingi za kujikinga na jua kama kuvaa. Kivulini, kukaa kivulini.

Mfanya biashara ninaempenda sana ni Elon Musk, moja wa wanajisirimali maarufu na mwenye mafanikio makubwa duniani. Yeye ndiye muanzilishi na kiongozi wa kampuni kama vile Tesla na SpaceX na anaungoza miradi inayobadilisha sekta za teknolojia nishati safi na hata safari za anga za nafasi. Mafanikio yake yanaonyesha jinsi ubunifu mawazo mwakubwa na bidii ya kufanya kazi yanaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa jamii na uchumi duniani Bali na yeye kuna wanasirimali wengine wakubwa ambao ninawatambua kama Mark Zuckerberg ambao pia wamekuwa na ushawishi mkubwa katika biashara la teknolojia ulimwenguni.